Asubuhi, ni sehemu ya siku kuanzia mapema mchana hadi saa sita jioni kabla ya mchana. Ni wakati mtu huamka na kuanza shughuli zake za siku. Mfano wa asubuhi kuamka na kuoga. Kunywa kahawa au chai, kuenda shule au kazi. Kufanya mazoezi kidogo. Ikiwa nataka naeza pia kuandaa jibu fupi la sekunde.

Tisa ni nambari tisa katika hesabu. Hutumika kuhesabu vitu au kuonyesha na fasi fulani katika mlolongo. Mfano wa tisa kuna wanafunzi tisa darasani. Nina vidole tisa upande mmoja wa mkono na kidole kimoja cha mkono mwengine. Sasa imefika tisa saa imefika tisa asubuhi.

Ndugu ni mtu ambaye ana uhusiano wa damu na mwingine. Mfano, kaka, dada, baba, mama. Pia hutumika kwa heshima kumtaja mtu wa karibu au rafiki wa familia. Mfano wa ndugu, kaka na dada wako ni ndugu zako. Ndugu wa jirani pia wanaeza kusaidia familia yako. Ndugu wa shuleni ni wanafunzi wa darasa lako wanaoshirikiana na wewe.

Maana ya siku jema. Siku jema ni siku yenye furaha, mafanikio au mambo mazuri yanayotokea. Pia hutumika kama salamu ya kuwatakia wengine siku yenye amani na furaha. Mfano wa siku jema. Kuenda shule na kufanikisha mitihani siku jema. Kuonana na marafiki na kucheka siku njema. Kupata zawadi au kupata jambo unalotaka siku njema. Sentensi ya mfano nawatakia wote siku njema leo.

Mawasiliano ni mchakato wa kubadilishana habari, mawazo au hisia kati ya watu. Inaeza kufanyika kwa maneno, maandishi, ishara au teknolojia. Mfano wa mawasiliano, kuzungumza na rafiki au familia, kutuma barua pepe au ujumbe mfupi, kutumia simu wa mitandao ya kijami kuwasiliana na wengine.

Maana ya ndiyo. Ndiyo ni neno linalotumika kukubali, kuthibitisha au kusema ndiyo kwa jambo fulani. Ni kinyume cha hapana ambacho kinasema sio au la. Mfano wa ndiyo; je? Unataka chai? Ndiyo, hiyo ni kukubali. Umefanya kazi yako? Ndiyo, nimekamilisha. Tutaenda shuleni kesho? Ndiyo, ninakubali kuenda.

Maana ya alhamisi. Alhamisi ni siku ya tano ya juma katika kalenda ya kiswahili. Iko kati ya jumatano na ijumaa. Mfano, shule au kazi huendelea kama kawaida alhamisi. Watu wanaeza kupanga mikutano au shughuli malu siku ya alhamisi. Baadhi ya masoko hufanya kazi kwa muda maalum siku ya alhamisi.

Taxi ni gari rinalo tumika kusafirisha watu kutoka mahali pamoja hadi pengine kwa malipo. Taxi husaidia sana, watu wanaotaka kusafiri haraka. Hasa wale wasio na gari lao wenyewe. Mtu anaweza kuchukua taxi kuenda kazini, sokoni, hospitalini au mahali pa dharura. Taxi ni muhimu kwa sababu zinapatikana muda wowote, mchana na usiku. Dereva wa taxi humpeleka abiria mahali anapotaka kwa usalama. Siku hizi, watu wengi hutumia teksi za simu ambapo unapiga simu au kutumia programu na teksi inakujia ulipo.

Julai ni mwezi wa saba katika mwaka. Ni mwezi muhimu sana kwa sababu uko katika ya mwaka. Kwa kawaida, julai huwa na hali ya hewa ya baridi, haswa asubuhi na jioni na watu wengi hupendelea kuvaa nguo za joto. Kwa wanafunzi, julai maranyingi huwa ni kipindi cha likizo au mwanzo wa muhula mpya kulingana na ratiba ya shule. Wakulima pia hutumia mwezi huu kuangalia mazao yao au kujiandaa kwa shughuli za kilimo kulingana na mvua.

Kampuni ni shirika la utaasisi inaoyaundwa na watu kwa lengo la kufanya kazi fulani. Mara nyingi ni biashara. Kampuni inaeza kuuza bidhaa au kutuoa huduma ili kupata faida. Kuna kampuni ndogo, za kati na kubwa kulingana na ukubwa na aina ya shuguli zake. Kampuni huwa na wafanyakazi wenye majukumu tofauti kama wasimamizi, wahasibu, mafundi na wahudumu.

Samahani ni neno laheshima linalo tumika kuomba msamaha au kuonyesha pole. Mtu husema Samahani anapo kosea. Anapo msumbua mtu mwingine au anataka kupita mahali penye watu. Neno hili linaonyesha unye nyekevu na heshima kwa wengine. Katika maisha kila siku, usema Samahani usaidia kudumisha amani na maelewano kati ya watu.